Mimi na familia yangu tunapenda kuketi chini na kuzungumza, kujuliana hali, kujua ambavyo kila mtu anaendelea na maisha yake. Na pia sisi wakati wa likizo, huwa tunaenda katika ufuo wa, ufuo wa bahari, tunajilaza pale tunafurahia tunaona bahari tunakula madafu naam.

Mambo ambayo na yafanya ya kutunza afya yangu, moja ni nazingatia lishe bora, kwa hiyo nahakikisha kuwa chakula ni nacho kila, kina madini yote yanayohitajika na mwili. La pili ni nalala mapema, ili kuzuia uchovu wa akili, la tatu hukuwa nafanya mazoezi, mazoezi unacheza kandanda, naenda mazoezi ya gym, na la nne na zingatia usafi, usafi wa kibinafsi na usafi wa mazingira.

Napenda kununua mavazi au nguo kwa sababu napenda sana kuonekana nikiwa mzuri napenda kupendeza na pia napenda kupatiwa heshima kwa sababu watu wengi huwa wanaheshimu mtu kulingana na mavazi aliyovaa.

Mimi napendelea chai kwa kuwa chai ni kinywaji kizuri sana, na nakipenda wakati wa asubuhi haswa. Ambapo mimi huwamka nawekelea maji katika jiko na chemisha maji. Kisha na chukua maziwa na changanya na yale majimoto. Kisha naeka majani chai halafu naongeza ndimu ndani yake. Na ninapo kinywa hicho kinywaji nasikia vizuri sana. Najihisi mzima kabisa.